Kila mwezi, huweka malengo ya kazi kwa kuangalia vipaumbele vya timu, kuandika kwenye kitabu, changu cha kazi, na kuweka tarehe za ukamilishaji kwenye kalenda ya simu, ili nipate reminder wakati wa kusubmiti ukishafika.

Tunaposherehekea mafaniko ya timu huleta chai moto na vitafunzo kazini, tunapigia story za mtaa. Na mara nyingine tunaandika ujumbe wa shukrani. Au kuandaa outgoing ndogo ili, mtu ajisikie kuthaminiwa.

Uzoefu ulionifundisha zaidi ni wakati nililazimika kushughulikia kazi yenye deadline bila msaada wa timu nilijifunza kupanga kwa ufanisi kubeba majukumu kwa nidhamu na kutegema nguvu yangu ya ndani bila kulalamika.

Katika kazi, mradi mpya naanza kwa kuwambia watu wengine ambao wanashughulika kukuchangia kwa huo mradi. Nawaeleza kinachohitajika kukamilisha huo mradi. Na waambia mara na mara tutakua tutapatana ili ku make sure huo mradi unaendelea vizuri. Na vile tutavyochanga pesa za kuchangia mradi huo.

Nahifadhi data yangu kwenye external hard disk drive. An external HDD ya 1TB ambayo niko nayo ya samsung hii inafanya kuwa siwezipoteza data yangu. Hata kompyuta yangu ikiharibika ama nipoteze simu juu niko na backup yake kwenye hard disk yangu.

Siku hizi ya humu kenya hamna hadi plastiki mingi sana. Tunatumia vitu zinazoitwa hurubay. Hurubay ni begi ambazo unaweza beba. Vizuri na zinaweza decompose. Kwa hivyo tunasaidia sana kupunguza plastiki na kupollute environment yetu.

Ningependa kuitembelea nchi ya russia. Naeza teka kuoana sana hizo monuments zinakuanga huko hizo majumba mzee mzee zinakuanga huko. Na niexperience hiyo weather ya huko ya baridi. Na niende huko kwa mstuni huko. Kwani russia inaka destination mzuri sana.

Naam, ninapenda kukimbia, nakimbianga kila siku, actually. Nilianza kukimbia, tangu nikiwa mtoto mdogo, nikichunga mbuzi, lazima nilikuwa nazikimbisha. Pale shule ya msingi nikaanza kukimbia mbio za marathoni, nilikuwa nakimbia one hundred metres na shule yetu mimi ndo nilikuwa the fastest, unaget?

Nahifadhi pesa, kwenye MMF. Saizi natumia MMF yenye inaitwa, Saiton. MMMF ya Kenya, yani money market fund ya Kenya, ni yenye unaeka pesa huko, zinapata mazao na unaeza chukua kila mwaka, vile unataka. Ni fiti sana ya kueka pesa.

Nilikuwa napenda kucheza kandanda sana utotoni wangu. Nilikuwa hadi najitengenezea mpira wangu wa karatasi na mamatresi hapo ndani halafu nafunganisha na uzi vizuri. Natengeneza ball ya futa. Hiyo saa ndio tulikuwa tunacheza huko mtaa.

Kumbukumbu ninayo ya kutisha ni hukuwa utotoni tulikuwa na cuzo nyangu kwa nyekimu. Kulikuwa kumenyesha huko sana huu Such that me tu zilikuwa zimejaa na tulikuwa tunaendanga huko home down. Tukona shamba huko kupita hivyo kuchuna miwa. Sasa unaday tumeenda kujaribu hivyo tukaa tukapata mto inapitia kwa huko kwa shamba alafu unapitia huko nakuambia cuzo yangu alibebwa na maji ikabidi niingie ndanii. Nikabebwa pia lakini nilimanage Kuswim nikatoka nikamtoa.

Ningeshauri mtu anaeanza kazi akuwe mtulivu na asichague kazi alionayo aanze na yo kama anaeza ifanya. Hailingani kitu unachofanya lakini ukipata kazi mzuri ilhali heri tu uichukue as long as unaeza ifanya. Lakini hakuna haja ya kuendea kazi yenye inakulipa vizuri na itakupea stresi.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wa kuhaki, mimi ni hacker, mimi ni ethical hacker So ninataka niimarishe kabisa kabisa kabisa such that niki perform actions zangu hakuna msee anaweza ni traceback. Pia nataka kukuwa anonymous, ndiyo maana siwezi posti hadi picha yangu mtandaoni, juu mimi ni haka bro.

Mtu ambaye anajulikana kama Lamini Yemal Lamini Yemal ni kijana anaechezea timu ya uspanishi ya barcelona jana walishinda bao tatu kwa mbili ambapo walicharaza real madrid yemin amal anacheza vizuri sana anachenga vizuri halafu anapitisha mpira vizuri.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu sai nimeshazoea kuandika na kompyuta. Kitambo nilikuwa naandikanga kwa mkono kwa kitabu. Juu sikuanga na computer lakini sai naandikanga kwa computer. Pia ni rahisi Computer pia inasave kama soft copy so ningumu sana ipotee. Naam, halafu inafanya usichoke.

Mfereji wa TV ninaofuata zaidi ni Al Jazeera kwa sababu hutoa taarifa za kina kuhusu siasa za Afrika na dunia na mara nyingine huwa naangalia NTV kwa habari za hapa nyumbani na matukio ya kijamii yanayonihusu moja kwa moja. Naam.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Napenda kuonja ladha sijawaionja, kuonja chakula sijawaikionja hapo awali. Hii inanisaidia pia kujua tamaduni za watu, juu watu hutoka tamaduni tofauti tofauti wanapika chakula vyao tofauti tofauti. Na ninapenda kuzionja.